Je, umewai kujiuliza kwa nini unaamka kila siku na kuenda kazini? Je, kazi unayofanya leo inaelekea kukupeleka pale unapo pataka kuwa kesho? Je, una malengo ya wazi katika kazi yako au unaishi kwa mazoeya tu. Haya ni maswali ya hamasa, maswali yanayotufanya kutafakari kwa kina juu ya maisha yetu ya kikazi. Mada ya hotuba yangu leo ni unataka kufikia wapi katika kazi yako. Wengi wetu tunaanza kazi tukiwa na ndoto kubwa, tunatamani kuwa viongozi bora, wataalamu wakubwa au watu wenye mchango chanya katika jamii. Lakini kadri muda unavyo pita, changamoto za maisha, hofu ya kushindwa au kukata tamaa huanza kutufanya kusahau ndoto zetu za awali. Ni muhimu kutambua kuwa kazi siyo tu njia ya kupata mshahara, kazi ni safari, safari ya kujijenga, kujifunza na kutimiza kusudi letu hapa duniani. Bila kujua tunako kwenda, hata barabara nzuri inaweza kutupoteza. Leo tujiulize, unataka kufikia wapi katika kazi yako baada ya miaka mitano ijayo kwa mfano. Unataka kukumbukwa kama mfanyi kazi wa aina gani. Je, unataka kuwa mtu anayesubiri kuambiwa afanye nini au mtu anayeleta mabadiliko. Kila mafanikio makubwa huanza na maamuzi madogo lakini ya makusudi. Kueka malengo ya kazi ni hatua ya kwanza, malengo yanayo tupa mwelekeo, yanayo tuamsha kila asubui kwa sababu ya kutupa nguvu ya kuendelea hata tunapokutana na vikwazo. Lakini kufikia tunako taka si jambo rahisi, kutakuwa na nyakati za kuchoka, kushindwa au kuhisi kama juhudi zetu hazi thaminiwi. Katika nyakati hizo ni muhimu kujikumbusha kwa nini ulianza. Ndoto yako ni kubwa kuliko changamoto unazo kutananazo leo. Pia hatuwezi kufika mbali peke yetu kujifunza kusikiliza ushauri na kushirikiana na wengine nisehemu muhimu ya safari ya kazi. Tujulize pia ni marifa gani mapya nahitaji ili kufika lengo langu. Ni nani ninaweza kujifunza kutoka kwake? Mwisho kabisa kumbuka kuwa mafanikio ya kweli katika kazi si cheo pekee wala mshahara mkubwa tu. Mafanikio ni kufanya kazi kwa uadilifu, kuwa na amani ya moyo na kujua kuwa unachokifanya kinamaana. Ningependa kuhitimisha kwa swali moja la mwisho. Ukipata nafasi ya kuzungumza na wewe mwenye baada ya miaka kumi ijayo, ungependa ujivunie nini kuhusu safari yako ya kazi. Waheshimiwa wasikilizaje, Usiruhusu maisha ya kupeleke bila mwelekeo Chagua njia yako Weka malengo yako fanya kazi kwa bidii.Na zaidi ya yote amini kuwa unaweza kufika pale unapotaka kuwa. Asante.